Ebu jiulize hivi, ukikuwa na chombo chako, unaeza kisasisha vipi ama wakati gani? Mimi, ninapo ona hakifanyi kazi inavyofaa, hapo ndipo naanza kufikiria kwamba hichi chombo chahitaji kusasisha. Lakini pale ambapo kile chombo bado kina fanya kazi vyema, hakina kasoro yoyote, mbona nikisasishe, lazima nasasisha pale ambapo kimeanza kudhoofika, pale ambapo hakifanyi kazi vyema.